Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kufanya mambo yanaye tuletea furaha na kutuunganisha zaidi. Mara nyingi tunakaa pamoja kuzungumza, kucheka na kushirikiana hadithi za maisha yetu ya kila siku. Pia hupenda kula pamoja kutazama vipindi au filamu na wakati mwingine kutoka matembezini au kutembelea ndugu. Muda huu hunifanya nijisikie amani upendo na kunipa nguvu ya kuendelea na ku shughuliza kila siku.

Napata habari zangu kupitia mitandao ya kijami na televisheni mara nyingi hutumia mitandao kama twitter, tiktok na instagram kupata habari za haraka kuona mitazamo tofauti ya watu na kufuatilia matukio yanapoendelea moja kwa moja. Mitandao hii hunisedia kupata taarifa kwa urahisi nikiwa popote. Pia hupenda kufuatilia habari kupitia televisheni hasa vituo vya Citizen TV, NTV, KTN News na TV arobaini na saba kwa sababu vinatoa habari zilizoelewa kwa kina. Uchambuzi wa taalumu na taarifa zilizo sahihi kwa kuchanganya mitandao ya kijami na televisheni naweza kupata habari kwa wakati na kuelewa vizuri kinachoendelea nchini na dunia yangu.